Naam mimi, unapenda kununua nini zaidi, na katika hilo swali ningeweza kupenda kuwa ningeweza kupenda kusema kuwa mimi hupenda kununua nguo. Ooh sare za shule ambazo kwa kawaida huwa ni za kuvaa na mimi hupenda kununua nguo.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Kwa hakika mi huweza kutumia kompyuta zaidi kwa sababu kompyuta ni chombo cha kielektroniki ambacho huweza kurahisisha kazi na pia huweza kurahisisha mawasiliano. Kwa hivyo nakitumia kurahisisha kazi na pia kurahisisha mawasiliano.